Vitisha vya mtandaoni ni swala ambalo lime limezuka na kukua sana. Binafsi mimi ninajilinda kwanza kwa kuwe kutokueka akilini kila mawazo ambayo ninapokea ya mtandaoni. Kwa sababu kila mtu ana namna yake ya kusema juu ya jambo.